Kwa kweli, kuna njia nyingi za kujitunza kama kuosha mikono, kuoga, kufua nguo zako, kuosha vyombo, pia kuosha viungo kama vitunguu, nyanya, mboga, mchele, kabla haujapika. Njia hizi zote zinasaidia kujitunza kutokana na magonjwa. Sana sana magonjwa na wadudu kama chawa na funza.